Mwaka una msimu tofauti tofauti. Kwa msimu hizo tofauti tofauti, msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua. Napenda msimu huu kwa manake, kuna mambo mengi ambayo yanatendeka wakati huu, mvua inanyesha kwa wingi, kuna baridi nzuri, hali ya hewa iko safi, watu wanapanda, kuna matokeo mengi mengi, ndiyo mana napenda msimu huu zaidi.

Msafara wa magari leo ni nzito sana. Ntachelewa labda dakika 20. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua. Ni muambie ntachelewa. Njia hii kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Nje kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema, dakika 30 nitaepuka msongamano. Kesho ntajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikiza muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Wenzangu wa kazini ni watu wa aina mbalimbali. Kuna wale wanaongea sana. Wengine ni wakimya. Mimi ninapenda kuwa katikati. Siongei sana lakini siwe mbali. Kuna mmoja aliyeuliza maswali mengi sana. Wakati mwingine ninachoka. Lakini naelewa yeye ni mtu mpya. Anajifunza tu, lazima niwe na subira. Kuna wengine tuna tutafanya kazi vizuri pamoja. Ananifahamu bila kusema. Hiyo ni ushirikiano nzuri. Tutakamilisha miradi kwa haraka. Ofisini kuna vikundi vya watu, lakini mimi sijuwangi sana. Napenda kufanya kazi yangu kurudi nyumbani. Mahusiano mazuri ya kazi ni muhimu, lakini kila mtu ni tofauti.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

Kununua vitu mtandao ni niraisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisho unona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu visidi hitaji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Ni tanunua vile tuu vilivyo kwenye orotha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali na mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha kununua. Niseme kwa bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Ni tajithaha, ni tajiha dhari.

Jirani yangu alinitembelea jana. Tulizungumza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Alikofpa chumvi kidogo. Nilikupa bila kitatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopieta Mimi nilimkopa sukari. Alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto kwa kila mmoja. Wanapoondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri. Labda nitampikia chakula kidogo. Nimpelekee kesho. Yeyee. Alinipikia wiki iliyopita. Nilipokuwa mgonjwa. Lazima turudishiane wema. Majirani wema ni baraka ya mungu. Lazima tuwaheshimu.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku, lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda, kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi nzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.